Misimu ya mwaka ninayoipenda ni misimu ya mvua ya kiangazi sasa zote hizo nazipenda sana kutoka na zina kuna kitu ambavyo vinaleta vinaleta impact katika jamii. So ninapenda sana.

Zipo shughuli tofauti tofauti, shuguli zangu za kupendeza, zipo shughuli tofauti tofauti, ikiwemo kazi zangu binafsi, ya. Ya kazi zangu binafsi ninazo zifanya, ni nzuri, pia zinapendeza, yani zinamvutia kila mtu, ambaye anajua vitu vizuri.

Ya nina furaha lakini mara nyingi nikiwa nyumbani mimi huwa sifanyi kitu chochote zaidi ya kuangalia TV. Nikiwa nyumbani, kazi yangu kubwa na ya pekee haifanyi kitu kingine zaidi ya kuangalia TV tu.

Kinywaji ninachokipendelea sana sana ni coca cola au pepsi, ni kinywaji kizuri haswa ukipata kikiwa cha baridi, ni kinywaji kizuri sana, ukipata kikiwa cha baridi kukiwa na joto nini, ni kinywaji kizuri sana, na ndio kinywaji ambacho ninakitumia mara kwa mara.

Kama nilivyoambia, mara nyingi huwa sipendelei kufanya mazoezi, ni mara moja moja sana, tena mazoezi yangu nayafanya kutoka nyumbani kutembea hadi kazini, hayo ndiyo mazoezi yangu, huwa sifanyi mazoezi. Sipendelei kufanya mazoezi, sipendelei.

Napenda sana kujifunza historia, kwa sababu napenda stori ya, napenda sana kusikiza ma stori hata ya kutishatisha, ma stori ya mizimu, stori za zamani. Hii inafanya niseme kwamba napenda historia.

Yea, majirani zangu nawafamu, yea ukiwa unaishi na watu, au hata kama umeenda sehemu lingine umepanga, lazima waweze kuwajua majirani zako yea nawafahamu, tu kwa kuwafahamu, lakini sio kwamba nawajua sana kiundani la nawafamu kutokana na mimi ni jirani yao.

Mafanikio ninayo ya thamini kazini yapo mengi mengi sana, sabati kazi, juhudi, so nakuwa na furahi na pray part fani hivi, yaa sema she is a crowning prince yaa, so nakuwa na jipongeza pia kwa baadhi ya vitu ambavyo nilifanya, yaa, kwa hio ni kama nakuwa na furahia pia uwepo wa vile vitu nilivyofanya kama si mimi. Pengine hivyo vitu visinge kuwepo. So yako mambo mengi sana ni kiyafikiria kuhusu kazi kwangu. Najua ya bila mimi yale mambo yasinge fanikisha, au kama sio mimi kusinge kuwa na hichi, na hichi, na hichi. So yako mafanikio mengi ninayo yavunia sana kazi kwangu. Na ni kwamba, ninajipongeza kwa mafanikio yangu yote ya kazini kwangu. So ni kitu ambacho. Nakithamini sana, na ninaithamini kazi pia.

Kiukweli ninapenda pia kuenda pwani kwa sababu nikienda pwani nakuwa na refresh akili. So akili yangu inakuwa nyepesi sana na refreshi yea pia nikienda uko ntakutana na watu tofauti tofauti na huwa ni weekend.

Kitu kinacho nifanya ni furahi sana ni mapenzi yaa, ni mapenzi, mpenzi, furaha, amani nikiwa na amani, nikiwa yaa, nikiwa na amani, nikiwa na watu wangu wa karibu, ambao watanipa furaha kwa muda huo, nafurahi.

Sivai miwani, miwani sivai, by the way ikitokea mara moja moja laba kwa ajili ya kuenda location kupiga picha, ndo naeza nikavaa, lakini sio kwamba nivae miwani, ikae machoni mwangu, muda wote hapana miwani sivai.